Napenda kununua nguo zaidi kwa sababu zina nafasi kubwa katika maisha yangu ya kila siku. Kwanza nguo hunisaidia kujieleza na kuonyesha utu na mtindo wangu binafsi kupitia nguo, ninazochagua naweza kuonyesha ladha yangu ya rangi, mtindo ninayopenda na hata hali yangu ya hisia. Kununuaa nguo hunipa furaha na kujiamini. Ninapovaa nguo nzuri na nadhifu na jisikia huru na mwenye imani zaidi mbele ya watu. Hii hunisaidia katika shuguli za kila siku kama kwenda kazini au kushiriki katika matukio mbalimbali ya kijamii. Napenda kununua nguo kwa sababu hunisaidia kujiandaa kulingana na mazingira na hali ya hewa. Nguo tofauti hutumika kwa nyakati tofauti kama majira ya baridi, joto au sheree malumu. Hii hunifanya nijisikie nipo tayari kwa hali yoyote. Kununua nguo hunipa nafasi ya kufuatilia mitindo mipya ya soko na kujifunza jinsi ya kuchanganya mavazi kwa njia ya kipekee. Wakati mwingine, huwa nanunua nguo kwa matumizi ya muda mrefu ni kizigatia ubora na uimarifu wake.